Kiongozi mzuri ni kiongozi anaejali maslahi ya watu wake, ni kiongozi ambaye anaangalia utenda kazi wa eneo lake, ni kiongozi ambaye anajali watu kwa ujumla, ni kiongozi ambae habagui watu, kiongozi ambae nimchapa kazi, ni kiongozi ambae anafanya kazi bila kusukumwa mimi kwa upande wangu nadhani bila shaka huyo ndio kiongozi bora.

Bila shaka niliamka saa kumi asubuhi. Nika jambo la kwanza kufanya nilipiga mswaki. Nikaenda kuoga, nikaja nikapiga deki. Baada ya hapo nikaandaa chai chamcha, nikakunywa chai kwa mkate na mandazi saba. Kisha nika jiandaa kuenda kazini. Na kuanzia hapo siku yangu ilikuwa vyema asubuhi nilijihisi mwingi wa furaha kwa kuwa wanasema wa swahili. Siku njema huonekana asubuhi na kila siku ina siku ya furaha.

Mimi kwa upande wangu bila shaka napendelea baridi kwa kuwa joto sa zingine ina inanipea mwili kusisimua. Inanipa msisimko wa mwili bila shaka mimi napenda baridi kwa kuwa upepo upepo namna hiyo inanipa inanipa kunantengelezea siku.